Nenosiri ninaliweka kwa njia nyingi. Kuna ile ambayo unaeza tumia nambari peke yake. Kuna ile ambayo unaeza tumia herufi pekee yake uweze kutumia maneno. Kuna ingine pia unaeza changanya nambari na herufi zote pamoja. Na pia kuna ingine ya siku hizi ambayo inatumia biometric ambayo inachukua uso wako. Ama inachukuwa fingerprint kwa vidole vyako.